Mimi napenda sana kucheza mpira wa miguu. Tangu ni kiwa mtoto. Nimekua nikifurahia mchezo huu kwa sababu unanifundisha nidhamu ushirikiano na uvumilivu. Kila wakati ninapukwa uwanjani, najisikia huru na mwenye furaha. Ni kama njia ya kuondoa mawazo na kujiburudisha baada ya sikundefu. Wakati mwingine, napenda pia kucheza mchezo mingine kama mpira wa wavu au kukimbia asubuhi. Inansaidia kubaki na afya njema na kunipa nguvu za kuanza siku vizuri. Lakini mpira wa miguu, unabaki kuwa kipenzi changu kwa sababu pia unanileta karibu na marafiki zangu. Tunacheka, tunashindana kwa furaha, tuna saidia na kuboreresha ucheza jiwetu. Kwa kweli, mchezo imenifundisha mambo mengi kuhusu maisha, saa umuhimu wa kufanya kazi kwa pamoja na kutokata tamaa hata unaposhindwa. Kwa hiyo, mpira wa miguu situ mchezo ninaopenda. Bali ni sehemu ya maisha yangu ya kilasiku.

Somo la sayansi ambalo nalipenda zaidi ni bayoloogia, nimekua nikivutiwa sana na jinsi mwili wa binadamu na unavyofanya kazi, na jinsi viumbehai watu wa na vyohusiana katika mazingira yao. Kila mara ni napojifunza kuhusu mfumo wa damu, moyo, au jinsi seli zina vyofanya kazi. Na hisi kama nagundiwa kitu kipi ya chajabu. Biologia inanifundisha kuwa maisha ni kitu cha thamani sana na kila kiumbe nafasi yake muhimu duniani. Pia inanifanya niwe na hamu ya kujua zaidi kuhusu afya, lishe na jinsi tunavyoeza kuhishi kwanji ya bora zaidi. Wakati mwengine, pia napenda kutazama video au kusoma makala, kuhusu ugunduzi mpya katika sayansi ya tiba au mazingira. Inanipa motisha kuendelea kujifunza na kueshimu sayansi zaidi. Kwa hiyo, kwa kifupi, biolojia ni somo la sayansi na lolipenda kwa sababu, lina nisaidia kuelewa maisha na ulimwengu una otuzunguka kwa undani zaidi.

Ningependa kumushauri mtu anayeanza kazi kuwa na subira na moyo wa kujifunza. Kila kazi mpya huja na changamoto zake na maranyingi mwanzoni unaweza kuhisi kama mambo ni magumu au hujui cha kufanyaa. Lakini ni muhimu kukumbuka kwamba. Kila mtu alianza mahali fulani na uzoefu unajengwa na hatua kwa hatua. Jambo lingine muhimu ni kuwa na nidhamu na kuheshimu mtu. Fika kazini mapema, kamilisha majukumu yako kwa wakati, na uwe mtu anayeaminika. Watu watakuheshimu zaidi ukionyesha uwabijibikaji na kujituma. Pia, jitahidi kujenga uhusiano mzuri na wenzako. Kazi si tu kuhusu majukumu, bali pia kuhusu watu. Kijifunza kushirikiana vizuri, kuuliza maswali na heshima na kusaidiana wengine, twajenga jina zuri na mazingira bora ya kazi.

Mimi napenda sana kutembea sehemu ambazo zina utulivu na mandhari mazuri ya asili. Mara nyingi napenda kutembea kando ya bahari hasa wakati wa jioni. Upepo wa bahari unakuwa mwanana, sauti ya mawimbi inatuliza akili na kuona jua likizama ni kitu kinachonipa amani ya moyo. Wakati mwingine napenda kutembea kwenye misitu midogo au bustani zenye miti mingi kwa sababu harufu ya majani na sauti za ndege zinanifanya nijisikie karibu na mazingira ya asili. Kuna nyakati pia napenda kutembea mjini hasa kwenye mitaa yenye historia au majengo ya zamani. Napenda kuangalia watu maduka maisha ya kila siku ya jiji. Kutembea kunanisaidia kufikiri vizuri na kutuliza mawazo. Wakati mwingine, ninapotaka kujipanga au kutafakari kuhusu jambo fulani, natoka tu kutembea pekee yangu bila simu, nikisikiliza tu sauti ya mazingira. Kwa ujumla, sijitaji sehemu maalum sana ili mradi ni mahali safi, salama na pananipa nafasi ya kupumua na kufikiri kwa utulivu kutembea ni njia yangu ya kupumzisha na kuisafisha akili baada ya siku ndefu.

Kwa upande wangu, napenda kuandika kwa kompyuta kwa sababu inaniraisishia mambo mengi. Napokuwa na mawazo mwingi kichwani, kuandika kwa kompyuta unisaidia kuyaweka haraka bila kupoteza muelekeo. Pia, ni rahisi kurekebisha makosa kubadilisha maneno au kupanga upya sentensi bila kuanza upya kama ilivyo kwenye karatasi. Hii inanifanya niwe na ufanisi zaidi, hasa ninapofanya kazi zinazoitaji uhariri au maandiko marefu. Hata hivyo, bado naona thamani kubwaom katika kuandika kwa mkono. Kuna wakati ninapenda kutumia kalamu na daftari, hasa ninapopanga mawazo au kutafakari. Kuandika kwa mkono, kunahusisha isia zaidi, kunanifanya nitulie na kufikiri kwa kina. Wakati mwingine, mawazo bora zaidi huja nikiwa na karatasi mbele yangu, sio kompyuta. Kwa hivyo, ningeweza kusema napenda zote mbili, lakini kwa malengo tofauti. Kompyuta ni bora kwa kazi za haraka na rasmi wakati kuandika kwa mkono ni bora kwa ubunifu na tafakari binafsi. Kila njia ina nafasi yake na ninajaribu kutumia zote kulingana na hali.

Wakati wa baridi kali, mimi hupenda kukaa ndani ya nyumba ili nijilinde na hali ya hewa. Mara nyingi mimi huvaa nguo nzito kama sweta, soksi nene na shuka ili nijisikie joto. Napenda pia kunywa vinywaji vya moto kama chai, kahawa au supu kwa sababu hunisaidia sana kupunguza baridi na kunifanya nijisikie vizuri. Wakati mwingine, napenda kutumia muda huo kusoma vitabu au kuangalia filamu. Baridi hunifanya nitulie zaidi kwa hiyo ni wakati mzuri wa kupumzika na kufanya mambo ya utulivu. Pia napenda kutumia muda huo kuwa na karibu na familia, kuzungumza au kucheza michezo midogo ndani ya nyumba. Kama kuna jua kidogo, napenda kutoka nje kwa muda mfupi ili kupata hewa safi lakini si kwa muda mrefu. Na jaribu pia kuhakikisha nyumba yangu ina joto la kutosha kwa kutumia blanketi au hita ndogo. Kwa ujumla, wakati wa baridi kali ni kipindi cha kujitunza, kupumzika na kufurahia utulivu wa nyumbani. Ni wakati wa kuwa makini na afya kula vizuri na kuhakikisha mwili unabaki na joto.

Kabla ya mkutano, huwa napenda kujiandaa mapema ili kuhakikisha kila kitu kiko sawa. Kwanza kabisa, ninapitia ajenda ya mkutano ili kuelewa mada zitakazojadiliwa. Hili linanisaidia kujua ni taarifa gani nahitaji kuandaa au maswali gani yanaweza kuulizwa. Ikiwa kuna nyaraka au ripoti zinahitajika, nazisoma kwa makini na kuandika nukta muhimu ambazo nitazitumia wakati wa kujibu au kuchangia. Pia ninahakikisha vifaa vyangu vya kazi viko tayari. Kama ni mkutano wa mtandaoni, ninaangalia kama mtandao unafanya kazi vizuri, kamera, za kipaza sauti vinafanya kazi, na mazingira yangu ni tulivu bila kilele. Kama ni mkutano wa ana kwa ana, ninapanga mavazi yanayofa na kufika mapema ili nisiwe na haraka. Kisha, ninajiandaa kiakili. Napenda kukaa kimya kwa dakika chache kabla ya mkutano, kupumua kwa kina na kujiweka katika hali ya umakini. Hii inanisaidia kuwa mtulivu na kuzungumza kwa ujasiri. Mwisho, ninahakikisha nina kalamu na daftari au faili ya kujadili kwa ajili ya kuchukua maelezo muhimu. Kujiandaa vizuri, hunisaidia kuwa na mchango mzuri na kufanya mkutano uwe wa mafanikio.

Mimi hulinda faragha yangu ya mtandaoni kwa kuwa makini na taarifa ninazoshiriki. Kwanza, siweki taarifa binafsi kama anwani, namba ya kitambulisho au maelezo ya kifedha kwenye tovuti ambazo siziamini. Kabla sijajaza fomu ya kufungua akaunti, mimi huangalia kama tovuti ina alama za usalama kama vile HTTPS kwenye anwani. Pia, ninatumia nywila zenye nguvu, na totauti kwa kila akaunti. Nywila zangu huwa na mchanganyiko wa herufi kubwa, ndogo, namba na alama maalumu. Ninazibadilisha mara kwa mara ili kuepuka hatari ya kudukuliwa. Kwa mitandao ya kijamii, naweka mipangilio ya faragha ili kuhakikisha ni marafiki zangu pekee wanaoweza kuona machapisho yangu. Ninapokea tahathari pia kuhusu barua pepe au viungo visivyojulikana. Sifungui viambatisho au kubofya viungo kutoka kwa watu nisiowajua. Wakati mwingine, wadukuzi hutumia njia hizo kupata taarifa binafsi. Kwa vifaa vyangu, ninatumia antivirusi na kuhakikisha programu zangu zinasasishwa mara kwa mara. Hii husaidia kulinda dhidi ya programu hatarishi. Pia, ninapokuwa kwenye WiFi ya umma, mimi hutumia VPN ili kulinda mawasiliano yangu.

Kitu kinachonipa mutisha kazini ni kuona matokeo yangu ya kazi ya yileta mabadili kochanya. Na kujua kwamba juhudi zangu zinasaidia kampuni, wateja au watu wengine napata nguvu ya kufanya zaidi. Mafanikio madogo kama kukamilisha muradi kwa wakati au kupokea shukrani kutoka kwa muenzangu, unipa amasa kubwa ya kuendelea kufanya vizuri. Pia napata mutisha kutoka kwa mazingira mazuri ya kazi. Na pofanya kazi na timu yenye ushirikiano, heshima na mawasiliano mazuri nahisi dhamani yangu inatambulika. Hali hyo unifanya niwe na ari ya kutoa mawazo mapya na kujitimu zaidi. Motisha nyingine ni kujifunza mambo mapya. Kila ninapopata nafasi ya kujifunza ujuzi mpya au kushiriki katika changamato tofauti nahisi ninakua kitaaluma na binafsi. Kujua kwamba kazi yangu inansaidia kukua ni kitu kinachonifanya nipende kile ninachofanya. Mwisho, ninapata motisha kutoka kwa malengo yangu binafsi. Kila siku nakumbuka kwa nini nilianza kazi hii. Na najiitaji kusonga mbele kwa hatua moja ama ingine.

Kinywaji ninachokipenda zaidi ni chai. Nimekua nikinywa chai tangu nikiwa mdogo na imekua sahemu ya maisha yangu ya kila siku. Napenda harufu yake, ladha yake na namna inavyonifanya nijisikie nikiwa na utulivu. Asubuhi kikombe cha chai hunisaidia kuanza siku nikiwa na nguvu na umakini. Mara nyingi napenda chai yenye tangawizi na maziwa. Mchanganyiko huo hunipa joto hasa wakati wa baridi na tangawizi huongeza ladha yake ya kipekee. Wakati mwingine, napenda kunywa chai ya majani bila maziwa. Hasa ninapotaka kitu chepesi na cha asili zaidi. Kuna kumbukumbu nyingi nzuri zinazohusiana na chai. Kumbuka nyakati za familia kukaa pamoja jioni tukinywa chai na kuzungumza kuhusu siku yetu. Hizo ni kumbukumbu ambazo haziwezi kufutika. Kwa hiyo, kila mara ninapokunywa chai nahisi kama nimerudi nyumbani. Nijifunza kupenda chai kutoka kwa mama yangu. Alikuwa akitengeneza chai kwa ustadi mkubwa na kila mara aliniambia kwamba kikombe cha chai kizuri kinaweza kubadilisha siku yako. Na kweli, kila mara ninapokunywa chai nahisi utulivu na furaha ndogo ya ndani. Kwa jumla, chai si kinywaji tu. Ni sehemu ya utamaduni na maisha yangu ya kila siku.

Rangi yangu ya kupendwa ni bluu. Napenda bluu kwa sababu inanipa hisia ya utulivu na amani. Kila mara ninapoona rangi hii. Nahisi kama akili yangu inatulia na mawazo yangu yanakua safi. Bluu inanifanya nifikirie anga safi au bahari tulivu. Vitu ambavyo vinawakilisha uhuru na utulivu wa ndani kwa upande mwingine, napenda bluu kwa sababu ni rangi inayochanganya nguvu na upole kwa wakati moja. Sikali kama nyekundu, wala si tulivu kupita kiasi kama kijivu. Ni rangi ya usawa na mara nyingi inanifanya nijisikie mwenye umakini na uwazi wa mawazo. Ninapochagua nguo, mara nyingi na pendelea kuvaa kitu chenye rangi ya bluu. Inanifanya nijisikie nikiwa na ujasiri na bado nikiuwa mtulivu. Pia, napenda kutumia bluu kwenye vitu vya nyumbani kama mapazia au mashuka. Kwa sababu inafanya mazingira yaonekane safi na yenye utulivu. Kwa ujumla, bluu kwangu si rangi tu, bali ni hisia inawakilisha amani, matumaini na uwazi wafikra. Kila mara ninapo izunguka nahisi kama maisha yanakuwa mepesi na yenye maana zaidi.

Mimi napenda kuenda sinema, ingawa si mara nyingi sana. Kwa kawaida, mimi uenda mara moja au mbili kwa mwezi, hasa pale kunapokwa na filamu mpya ninayosubiri. Napenda uzoefu wa sinema kwa sababu ni tofauti kabisa na kuangalia filamu nyumbani. Sauti kubwa, skrini kubwa na mazingira ya giza hufanya kila kitu kionekane ya rahisi zaidi. Wakati mungine, mimi uenda na marafiki ya au familia kwa sababu ni njia nzuri ya kutumia muda kwa moja. Tutapenda kuchagua filamu za aina ya ucheshi au zile zenye hadithi na kusisimua. Baada ya filamu huwa tunakaa na kujadili kile tulichokipenda ama hatukupenda jambo ambalo hufanya uzoefu huo uwe wa kufurahisha zaidi. Kuna nyakati napenda kuenda peke yangu pia, hasa ninapotaka utulivu au unaitaji muda wa kupumzika. Ni njia nzuri ya kujiondoa kwenye mawazo ya kila siku kufurahia hadithi nzuri. Hata kama siku hizi kuna huduma nyingi za mtandaoni bado naamini sinema inamvuto wake wa kipeke. Ni sehemu ambayo inanifanya nijisikie huru. Nikiwa mbali na kelele za maisha ya kila siku.

Tabia ninayo penda zaidi kwa wengine ni ile ya unyenyekevu. Penda watu ambao hata wakiwa kwa na mafanikio au nafasi kubwa. Bado wanabaki waunyenyekevu na wenye heshima kwa kila mtu. Unyenyekevu unaonyesha utu wa kweli naufanye iwe raisi kushirikiana na watu bila kujisikia duni au kupuuzwa. Pia napenda watu waaminifu. Waaminifu ni msingi wa kila usiano. Iwe kazini, nyumbani au katika urafiki. Mtu mkweli unifanya nijisikie salama, kumuamini na kushirikiana naye bila hofu. Watu wa aina hiyo uleta utulivu na uwazi katika mawasiliano. Tabia nyingine nayoipenda ni huruma. Watu wenye huruma wanamoyo wakusaidia na kuelewa wengine bila kuhukumu. Wanajua kusikiliza na kueka hisia za wengine mbele, jambo ambalo linafanya dunia iwe mahali za bora zaidi. Napenda pia watu wenye bidii ni nidhamu. Watu wanaojituma unipa motisha ya kufanya vizuri zaidi. Wanakumbusha kwamba mafanikio hayaji kwa bahati, bali kupitia juhudi na uvumilivu. Kwa ujumla, tabia kama unyenyekevu, uaminifu, huruma na bidii ndizo zinazopenda zaidi kwa wengine watu wenye sifa hizo huleta amani heshima na ushirikiano katika maisha ya kila siku.

Kamwe sitasahau siku nilipojifunza maana halisi ya uvumilivu. Ilikuwa nikipindi kigumu maisha mwangu wakati mambo yote ya lionekana kwenda kinyume na matarijo yangu. Nilihisi nimechoka, nimekata tamaa, na nilitaka kuwacha kila kitu. Lakini ndani yangu kulikuwa na sauti ndogo ikaniambia kamwe uikate tamaa, sauti hiyo ilinipa nguvu ya kuendelea na hata pale nilipokuwa sina matumaini. Tangu siku hiyo, neno kamwe limekuwa na maana kubwa sana kwangu. Linanikumbusha kwamba, haijalishi mambo yanakuwa magumu kiasi gani. Sitakiwi kuacha kuamini katika ndoto zangu. Kamqe si neno la ukaidi, bali ni neno la amani na uthabiti linamanisha kusimama imara kuamini kwamba kila giza lina mwisho wake na kwamba kila changamoto huja na somo. Kila ninapokumbuka na vikwazo najikumbusha neno hilo. Kamww sita ruhusu hofu inizuie, kamwe sita ruhusu kushindwa kunifafanua na kamwe sita sahau dhamani yangu. Neno hilo dogo limekuwa dira yangu ya maisha likinikumbusha kwamba nguvu ya kweli ipo ndani yangu.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

Paka wangu anahitaji chakula amekua akilia tangu asubuhi. Nimempa chakula cha jana lakini anataka kipya. Kuna samaki kidogo jikoni. Ntampa kidogo. Yeye anapenda samaki sana. Atafurahi. Lazima nimwekee maji safi pia. Nimemwona akinyweya kutoka kwenye birika na maua. Paka ni wanyama safi sana. Wana jitunza wenyewe. Lakini nahitaji kusafisha sanduku lake la mchanga leo. Yeye ni rafiki yangu mzuri. Ananipenda sana. Anapokaa kwenye vitu vyangu na ona anapumzika kwa amani. Wanyama wa jumbani ni baraka.